Mazingira ya kazi ambayo ninayoyapendelea mimi. Ni mazingira matulivu. Mazingira yasiokuwa na watu wengi. Mazingira ambayo yametulia. Mazingira ambayo yanapendeza na kufurahisha ili kufanya mtu ajihisi vyema.

Ndiyo, nimi natumia sana teknolojia ya sauti. Ninapenda sana kuitumia teknolojia hii ya sauti kwa sababu ninapotaka kuongelesha au kutuma ujumbe inatuma ujumbe haraka zaidi kuliko ya kuandika.

Ili kuongeza uzalishaji wangu. Ninapenda kuangalia mitandaoni na kutafuta jinsi ya kuongeza uzalishaji wangu napenda pia kupanga muda wa mambo yangu ili niweze kufanya ukulima vizuri.

Hapana. Mimi sipendi kula nje ya nyumbani sana. Mimi najua kwamba na ninaamini kwamba chakula cha nyumbani ndicho chakula kizuri zaidi chakula kisafi na chakula ambacho mtu anachoweza kupika kinachoweza kuendana na afya yake.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Siku hii ni Jumapili. Hii ndiyo siku ambayo watu na siku ambayo pia imepangwa ya kuenda ibadani.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kujipanga na kwa kupanga wakati wangu vizuri. Kwa kupanga wakati wa kazi na pia kupanga wakati wangu kibinafsi.

Mahali ambapo mimi ningependa kuenda wakati wangu wa likizo. Ndoto ambayo ninayo ya kwenda, ni kwenda Ujerumani. Ningependa sana kuenda uko hujerumani. Mimi ningependa kwenda huko kutazama mambo vile huko mambo yako. Ningependa kusafiri na mwanangu. Na ningependa kwenda na kutembea sana.

Uzoefu wakushangaza nimewai kupata maishani. Ni uzoefu wa kula udongo. Nilipata uzoefu huu wakati nilipokuwa na mimba uzoefu huu wa kula udongo ulinishangaza sana.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mawasiliano. Ninapenda sana kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu unaweza kutazama mtu na kuonana naye moja kwa moja.

Harufu ninayoipenda. Ni harufu ya maziwa. Ninapenda harufu ya maziwa sana. Harufu hii inanipendeza kwa sababu ninapenda chai sana.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua. Ninapenda harufu hii. Ninahisi vizuri sana wakati ninayoihisi harufu hii. Harufu hii nina kumbukumbu yake sana. Ninajihisi vizuri sana ninapopata harufu hiyo.

Mimi ninafua nguo mara moja kwa wiki. Ninafua nguo siku ya mwisho ya wiki hi ndiyo wakati ambao ninayoweza kupata wakati mwema wa kufua.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni wazo la kutaka kujikimu kimaisha, wazo la kuweza kujisimamia kimaisha. Ni na wazo hili kutoka zamani na pia leo nimelifikiria tena.

Natumia muda wa jioni kwa siku mtandaoni situmi masaa mengi sana mtandaoni kwa sababu sio vizuri kwa macho ndiyo maana natenga muda kidogo kama lisaa limoja.

Wakati wa msongo wa kazi, ninapendelea sana kusaidiana na wenzangu na wenzangu waliopewa kazi nyingi ili wanisaidie. Kwa sababu sitaweza kumaliza nikiwa peke yangu.

Wakati kuna mvua kubwa, napenda kwenda mashambani kulima. Sipendi mvua sana kwa sababu wakati wa mvua kuna magonjwa mengi kama vile homa na baridi. Ninakumbuka siku ya mvua ambayo niliyofurahia zaidi na ni siku niliyozaliwa. Mvua inabadilisha mipango yangu sana, hasa ninapoenda kazini. Wakati ninaposikia sauti ya mvua, ninafurahia sana.

Hapana, mimi sipendi kula popcorn kwa sababu meno yangu yana mianya. Sasa ninapokula popcorn zina kwama kwenye mianya ya meno na sifurahii jambo hilo sana.

Mahali pazuri ambapo nimewahi kusafiri. Ni marekani mombasani. Nilifurahia sana safari iyo yangu ya kuenda mombasani. Ilinifanya ni jihisi mzuri na nitulie. Ndiyo maana nilipendelea.

Mimi hupenda kuvaa nguo kulingana na mazingira na msimu wakati wa jua, mimi hupenda kuvaa nguo ambayo sio mzito. Nguo ambayo ni nyepesi. Wakati wa mvua. Napenda kuvaa nguo mzito ili kunificha baridi.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka hasa wakati nimechoka. Wakati nimechoka mimi hupenda chakula cha haraka kwa sababu kinanikolea. Wakati nimechoka ama najisikia mgonjwa siwezi.